Kwanza kabisa nahakikisha mazingira ni safi lakini cha pili huwa ninalinda sana vyanzo vya maji lakini pia kuhakikisha hakuna athari yote katika mimea, katika vyanzo vya maji kama ilivyo mito, mabwawa na hata pia zile sehemu ndogo dogo ambazo tunakua tunaziegemea kama vyanzo vyetu vya maji ya kila siku.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu kwanza dini yangu huwa ina nikataza kufanya mabaya na kufanya ambayo yaliyo kuwa mema. Kwa mana muhimu zaidi katika dini yangu ni kunipa maelekezo juu ya kufanya mema kuwa na tabia nzuri. Kuweza kuwa heshimu watu wote kuwa na nidhamu pia na usafi. Lakini pia huwa na nigataza ambu mabaya kama livio uizi, utapeli, utabia za ukabaji. Na tabia zote ambazo hazipendezi katika jamii.

Cha kwanza, watu ambao wapo karibu yangu naweza kusema ni miongoni mwa watu ambao wanabahati sana. Kwa sababu huwa sipendi kuwaona wenzangu wakiwa wamevunjika moyo au wakiwa wamekata tamaa. Kwa hiyo huwa nachukua muda mwingi zaidi kuwaelimisha, kuwashauri na pia kuwaelikeza kitu gani bora cha kufanya. Kwa hiyo ninapenda sana kuwashauri wenzangu na kuwapa maneno mazuri ya kuwambia kwamba wanaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kikawa kina nia njema na kutimiza malengo yao.

Zana za kidijiti ambazo huwa natumia kila siku kwa upande wangu mimi ni simu ambayo huwa natumia katika mawasiliano, huwa natumia kama njia ya burudani pia natumia kama sehemu ya kufuatilia katika mitandao ya kijamii ilikuweza kujua mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni na mambo ambayo yametokea katika dunia yetu.

Ndio, huwa natumia data ya simu kwa mara nyingi, ambayo huwa ninaunga kifurushi changu kwa ajili ya kuweza kupata data katika simu yangu. Asilimia kubwa huwa natumia data ya simu kujiunga katika mitandao ya mawasiliano ili kuweza kupata huduma ya kimtandao.

Nilipokuwa katika chuo kikuu cha dodoma, nilifanikiwa kusoma masomo ya sosiolojia ambayo naweza kusema ni mafunzo, ambayo yaliweza kunipa uzoefu na elimu ya kutosha. Fanya kazi katika tasisi ya maendeleo ya jamii, katika manispa hapa Tanzania. Kwa hiyo, naweza kusema ni moja mafunzo ambayo yalikuwa ni bora sana. Kuweza kunisaidia, kuweza kutekeleza majukumu yangu katika ofisi ya maendeleo ya jamii.

Kwa sasa nafanya biashara ya kuuza nafaka ambapo kwa upande wangu malengo yangu makubwa ni kuweza kuikuza hathi ya biashara yangu. Kuweza kufika katika maeneo au katika eneo bora na lajuu zaidi. Lakini pia kuongeza mapato, kuongeza tija na kuongeza ufikiaji wa wateja wangu.

Kwangu mimi sikuwahi kwenda katika maonyesho ya sanaa. Lakini nakumbuka kipindi shule ya msingi niliwahi kuandaa mchoro wangu ambayo ni sanaa yangu. Lakini wakati wenzangu walipata nafasi ya kuonyesha ile mchoro yao kwa watu wengine. Mimi kwangu nilichelewa kidogo kwa sababu ya muda ulikuwa umekwenda sana. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kueza kuonyesha sanaa yangu ya mchoro ambao nilisha uandaa.

Mimi ni mpenzi wa kuenda katika maeneo ya ufukweni na maeneo ya pwani. Kwa mfano siku ya siku kuu, hua ninapenda kujifurahisha. Kwenda katika maeneo ya pwani, kwenda kuangali ya maadhari ya bahari. Lakini pia upepo mzuri, lakini pia kupata vinywaji kunywa, hususani soda. Wakati huo ni kisubiri siku husika iweze kuisha.

Mwalimu ninaye mkumbuka kutoka shule. Cha kwanza nitaongelelea mwalimu wa ngazi ya sekondari. Ambaye nakumbuka alikuwa ni mwalimu wa historia ambaye ni mwalimu mwenye alikuwa ni mwalimu ambaye ana kipaji kizuri sana cha kufundisha anafundisha vizuri ili kuelewa lakini pia alikwa ni wa msaada kwetu sana kama marafiki. Ili kuweza kutupa elimu ya kimaisha na elimu baada ya masomo.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni siku ambayo niliona ajali kwa macho yangu kwa maana ya ajali ilikuwa ni mbaya sana. Ajali ambayo ilikuwa hapo imehusisha pikipiki na gari. Wakati dereva wa pikipiki aliweza kupata ajali mbaya sana katika eneo la kichwa na kutoka mpaka ubongo ambao upo kichwani mwake.

Kwa upande wangu sio mpenzi sana wa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa mfano tarehe ishirina na saba ya mwezi wa kumi na mbili ambayo ilipita juzi tu hapa. Siku sherehekea kwa nana yoyote ili hila zaidi nilifanya tu maombi kwa binafsi yangu na kufurahi tu kuongezeka kwa miaka zaidi. Lakini sikufanya sherehe kubwa. Na sikutaka watu wengi waweza kujua.

Ndiyo, napenda sana kuenda Pwani. Hususani siku za siku kuu na siku za mwisho wa wiki. Kwa maana ya Jumamosi na Jumapili, huwa napenda kuenda kusikiliza muziki, kuenda kuangalia maathari ya Pwani. Lakini pia ni sehemu ambayo inakua na mkusanyiko wa watu wengi zaidi. Kwa hiyo huwa inanikutanisha na watu wengine na kufahamiana na watu wengi zaidi.

Siku wambayo napendelea kuenda madukani ni siku za kazi. Kwa maana ya juma tatu hadi ijumaa ndani ya siku hizi tano huwa ni siku ambazo huwa napendelea kuenda madukani. Kwa siku za mwisho wa wiki kwa maana jumamosi na jumapili uwa mara nyingi nishafanya harakati za kimaisha. Uwa natulia nyumbani sana sana.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya cha kwanza ni kusaidia wenzangu hususani katika masomo yao. Kuweza kuwasaidia na wao pia waweze kufaulu. Kuwapa msaada wa vitabu mawazo. Na kitu ambacho nimewahi kukijua huko ni miongoni mwa wema ambao nimewahi kufanya.

Mara nyingi muda kuamka huwa naamka muda ambao jua halijachomoza bado. Kwa maana ya saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili. Ni mara chache sana ambazo huwa inatokea kuamka muda ambao jua lishaachomoza. Labda kwa siku za wikendi. Lakini pia katika kulala mapema ni ngumu kidogo kwa upande wangu kwa sababu asilimia kubwa huwa inalala saa sita au saa tano ila kwa muda kama saa mbili saa tatu ambo ni mapema ni nadra sana. Kuwa ni melala kwa muda huo.

Ndiyo, miongoni mwa mashindano ambao niliwahi kushiriki ni mashindano ya pira wa mguu nakumbuka ilikuwa ni kugombania kombe ambalo kombe lilikuwa ni mfugo wa mbuzi katika ngazi ya chuo kikuu cha dodoma. Kwa hiyo ni moja mashindano ambao nime kushiriki lakini pia niliwahi kushiriki katika mashindano ya riadha ingawa sikuibuka mshindi.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni sehemu ambayo inaitwa kilwa kisiwani. Hii ni sehemu ambayo ipo lindi kusini mwa nchi ya Tanzania. Kwa sababu kuna historia kubwa sana ya fedha ya kale, historia kubwa sana ya masultani na viongozi wakubwa kabisa ambao walikuwa wanatawala kipindi hiko ambao walichangia kwa kiasi kikubwa, maendeleo ya kiswahili. Na ukuwaji wa mjii huo wa kilwa kwa hiyo ni sehemu ambayo napendelea kuenda.

Kikawaida huwa nafanya mazoezi ya mwili kwa siku mara moja. Hususan muda wa asubuhi ambavo na kuwa nia kimbia huwa na nafanya mazoezi ya kujenga misuli lakini pia mazoezi ya kuongeza pumzi pia pamoja na mazoezi ambayo ni tahakikisha na toka jasho la kutosha.

Mara nyingi huwa napendelea mikutano ya kibiashara, mikutano ya fursa kwa vijana na mikutano ambayo huongelea fursa za kiuchumi kwa maana ya mikutano, semina na majukua ambayo huita fursa za kiuchumi, ajira, pamoja na fursa mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya kimaisha.

Kwa upande wangu mimi sio mpenzi wa kucheza ngoma kwa sababu huwa ni mvivu sana katika kucheza, naamini kwamba sina kipaji cha kucheza. Kwa hiyo ndiyo maana ni nadra kunikuta ninacheza ngoma au kujumuika katika ngoma au vikundi vya ngoma. Kwa hiyo kiujumla huwa sio mpenzi sana na maswala ya ngoma.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuamka mapema hususan kwa muda wa saa kumi na moja au saa kumi na mbili alifajiri. Kwa maana ni muda ambao huwa nachukua kujiandaa mapema kupangilia kazi zangu, kupangilia ratiba, kufanya mazoezi kidogo. Lakini pia kuweza kuangalia mambo mbalimbali namna gani naweza kufanya malengo na mikakati.

Mimi ni mwepesi sana kuomba msaada kwa wenzangu ambao na amini huenda wanajua au wanafahamu ile changamoto ambayo naipitia. Kwa hiyo atua ya kwanza ambayo huwa nachukua ni kuwashirikisha wenzangu na kuwaomba maelekezo au mwongozo namna gani ya kuweza kufanya kitu husika kwa ufasaha.

Kitu ambacho hua napenda kununua zaidi kwa upande wangu ni mpenzi wa chakula. Chakula na kinywaji kwa maana ndio vitu ambavyo huwa mara nyingi zaidi hua nanunua mara kwa mara. Chakula, kinywaji, mfano chakula cha wali, ugali, chakula cha haraka ambapo kama ilivo viazi vya kukaangwa au mihogo ya kukaangwa. Lakini pia kinywaji kama juisi za matunda na juisi ambazo zimetengenezwa viwandani.